Napenda filamu za kusisimua na za vitendo kwa sababu hunifanya niwe makini muda wote. Pia hufurahia filamu za vichekesho kwa sababu hunipa burudani na kuniondolea mawazo. Wakati mwingine hutazama filamu za kimapenzi kwa ajili ya kupumzika. Filamu za kielebu hunivutia kwa kuwa huniongezea maarifa.

Mimi kucheza na marafiki zangu, mara nyingi mpira wa kikapu. Tunapenda kucheza mpira wa kikapu pamoja, wakati wa mapumziko, au baada ya kazi. Michezo, hutusaidia kupumzika, na kuimarisha urafiki. Pia, hunipa furaha na kuniondoa msongo wa mawazo.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi akili yangu huwa tulivu na makini sana katika muda huo pia huwa na nguvu nyingi na hamasa ya kufanya kazi kufikia mchana huwa tayari nimekamilisha majukumu muhimu ni kingoja kupumzika.

Mimi hufanya juhudi kulinda mazingira kwa kutupa taka katika sehemu maalum pia hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayoweza kutumika tena. Mimi huokoa maji na umeme kwa kuyatumia kwa uangalifu. Aidha mimi hupanda miti na kuhimiza wengine kutunza mazingira.

Swali mzuri hiyo ndiyo nimewai kufuga paka nyumbani, nilimlea na kumpa chakula kila siku alikuwa mnyama mwaminifu na marafiki wangu walimpenda pia. Aliaga dunia igawaje kulingana na mimi kufuga mnyama ulinifundisha kuwa na uwajibikaji.

Na hisi siwezi kuishi bila simu yangu ya mkononi yani rununu simu hunisaidia kuwasiliana na familia na rafiki na wenzangu kazini pia hutumika kupata taarifa na kujifunza mambo mapya kila siku ni muhimu pia kwa kupanga ratiba na kukumbuka mambo muhimu bila simu maisha yangu ya kila siku yangekua magumu sana kwa hivyo.

Napenda viatu vya michezo kwa sababu ni vyepesi na vinaruhusu kutembea kwa urahisi. Mimi huvivaa mara nyingi ninapotoka au ninapofanya shughuli za kila siku. Pia, hufaa kwa kazi zinazohitaji kusimama au kutembea kwa muda mrefu. Bali na hivyo, mimi hupenda viatu vya kawaida kwa hafla zisizo rasmi. Viatu vizuri hunifanya nijisikie huru na kujiamini.

Ndio napenda chakula cha haraka mara kwa mara mimi hufurahia hasa pizza na viazi karae kwa sababu ni rahisi na haraka wakati mwingine hula samaki wa kukaanga lakini si kula sana kwa sababu si afya kila wakati chakula cha haraka hunipa furaha na kuniondolea njaa haraka.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano ya michezo shuleni, nilicheza mpira wa kikapu na timu yangu, na tulijitahidi kushinda. Shindano hilo lili nifundisha kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na nidhamu. Ingawa hatukushinda kila mara, nilijifunza mengi kuhusu uvumilivu na juhudi, ushiriki katika mashindano hunifanya nijisikie furaha na msisimuko kubwa kwa hiyo.

Kazini hushughulikia muda kwa kupanga ratiba ya kazi kila siku, mimi huweka vipao mbele vya mambo muhimu kwanza ili kukamilisha kwa wakati pia, mimi hujenga muda wa mapumuziko, ili kuepuka uchovu. Wakati mwingine, mimi hutumia kalenda au simu, kukumbuka mikutano na kazi ya haraka. Njia hii hunisaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninapenda harufu ya maua kama waridi au maua ya machungwa harufu hizi hunifanya nijisikie tulivu na furaha pia napenda harufu ya chakula kitoko too au jikoni wakati chakula kinapopikwa wakati mwingine harufu ya mvua au udongo safi hunifanya nijisikie karibu na asili harufu nzuri huniburudisha na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ndio napenda kucheza ngoma sana mimi hufanya mara nyingi wakati wa sherehe au likizo na marafiki. Ngoma hunifanya nijisikie furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuwa na mwili mzuri na nguvu kila wakati ninapocheza ngoma, ninahisi msisimuko na hamasa kubwa.